Napenda kuchora zaidi na ni moja za talanta zangu. Kuchora kwa mikono, kupaka rangi za ukuta, pia za kidijitali. Kuchora hunibanifu na hisia zangu, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, pia huniwezesha kuwa chanjo cha kipato ukichanua zaidi.

Mimi napendelea kuwa mkanajua. Kuamka mapema, hunisaidia kufanya siku ianzi kwa utulivu, husaidia kupunguza kazi vizuri, huongeza umakini na nguvu asubuhi, na ni muda mzuri, wa ubanifu na kujifunza vitu mingi. Pia kuamka mapema, inanisaidia kujitayarisha vile siku itakuwepo.